Nikitazama nje kupitia dirishani. Mara nyingi naona mandhari ya maisha yanaoendelea pole pole. Watu wa kipita pita, miti ikitikiswa na upepo na hanga ikibadilika rangi. Asubui, napenda zaidi kutazama nje kwa sababu hewa hua safi. Mwanga wajua ni wa upole na kila kitu huonekana kuanza upia.

Timu yangu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni Manchester United naipenda kwa historia yake kubwa, mafanikio yake barani Ulaya na namna ilivyokuwa ikicheza soka na kuvutia kwa hari na nidhamu. Wachezaji wake wa zamani kama Sir Alex Ferguson walijenga utamaduni wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Jambo linalo nivutia sana.

Chumba ni nacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Ninakipenda kwa sababu ndicho kitovu cha familia na mahali pa kupumzika baada ya shughuli za siku. Kwenye sebule, kuna viti vya kustarehesha, meza ndogo na mara nyingi, didisha kubwa linalo ingiza mwanga, wa asili na hewa safi. Ni mahali pa kuzungumza, kucheka na kutazama runinga, au kusikiliza muziki. Pia napenda utulivu wake jioni. Taa zinapowashwa, kwa mwanga wa upole, na mazingira yanapokua tulivu.

Kwa mtazamo wangu, timu bora ya mpira wa kirugbi wa marekani ni New England Patriots. Timu hii imejijenga jina kubwa sana katika historia ya NFL, kutokana na mafanikio yake ya muda mrefu. Ikiwemo kushinda Super Bowl mara nyingi, chini ya uongozi wa kocha, Bill Belichick.

Kumbukumbu niyoipenda zaidi ya utotoni ni ile nikicheza, nje na marafiki wakati wa jioni. Tulikuwa tukikimbia bila kuchoka. Tukicheza mpira au michezo ya jadi. Huku tukicheka kwa sauti bila wasiwasi wowote. Nakumbuka jinsi tulivyokuwa tukisahau muda, mpaka giza linapo ingia. Na wazazi kutuita turudi nyumbani. Baada ya hapo, kulikuwa na hisia ya furaha na amani. Hasa tulipokaa nyumbani, tukisikiliza hadithi au kula chakula.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Napendezwa nao kwa sababu una akisi utamaduni, historia na maisha ya jamii husika. Muziki wa jadi mara nyingi ubeba ujumbe wenye maana, kama maadili, ushauri na hadithi za zamani. Pia, napenda ala za jadi na midundo ya ake ya asili. Kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijiskie karibu zaidi na mzizi ya jamii.

Ninatumia simu yangu kwa shughuli mbalimbali za kila siku. Mara nyingi, huitumia kuwasiliana na familia na marafiki kupitia simu, ujumbe mfupi na mitandao ya kijami. Pia, hutumia kupata habari za mtandaoni, kusoma na kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine, hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video au kupiga picha.

Kwa kazi yangu, study muhimu ni mawasiliano mazuri, kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa wengine vizuri. Pia, uwezo wa kufikiri kwa kina na kutatua matatizo ni muhimu, ili nipate suluhisho sahihi kwa changamoto mbalimbali. Usimamizi wa muda hunisaidia kupanga kazi na kutimiza majukumu kwa wakati. Aidha, study za kujifunza haraka na kubadilika ni muhimu, kwa sababu mazingira ya kazi hubadilika mara kwa mara.

Mimi huoga mara moja kwa siku. Hasaa subuhi au jioni kulingana na shuguli za siku. Ikiwa siku imekua na kazi nyingi au joto kali. Naweza kuoga mara mbili, ili nijisikie safi na mwenye utulivu. Kuoga hunisaidia kuburudika, kupunguza uchovu na kujiandaa vizuri kwa majukumu ya siku au kwa mapumziko ya usiku.

Siku za mvua mara nyingi, huwa na utulivu na zinanipa nafasi ya kufanya shughuli za ndani. Napenda kuanza siku kwa kunywa chai au kahawa. Huku nikisikiliza sauti ya mvua ikinyesha kwenye dirisha. Baada ya hapo, huenda kwenye shughuli za ndani kama kusoma kitabu, kufanya kazi za kimasomo au kufanya kazi za online. Au kuandaa mipango ya siku, zinazo fuata.

Ndio, nimewai kutembelea ziwa na mito nakumbuka nilipokuwa, nikiwa ziwani, niliweza kuona maji safi yakitabasamu chini ya mwanga wa jua, huku ndege wakirukaruka juu ya uso wa maji, nilifurahia kupiga picha, kupumzika kando ya maji na kuogelea kidogo. Pia, nilitembelea mito ni kifurahiayl sauti ya maji yanaayo tiririka na baridi ya hewa. Kutembelea maeneo haya yananifanya, nijisikie karibu na asili na kunituliza.

Mara nyingi, ninasahihisha na kukagua vifaa vyangu mara moja kwa wiki ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri. Hii ni pamoja na kuangalia simu, kompyuta au vifaa viingine vya kazi. Kufuta faili zisizo muhimu, kusahihisha programu na kuhakikisha hakuna hitilafu. Ikiwa kifaa kinaanza kuonyesha matatizo nakisahihisha mara moja bila kusubiri muda uliopangwa.

Hali ya hewa leo Nairobi, Kenya ni wastani wa hali ya hewa yenye mchanganyiko wa mawingu na jua. Ikiwa na joto la wastani, la kati ya degree kumi na tisa asubuhi hadi karibu degree ishirini na nane mchana. Kunaweza kuwa na mawingu mengi na kuna uwezekona wa mvua ndogo sehemu fulani za mji huu wa Nairobi.

Mchezaji bora wa mpira wa vikapu duniani ambaye wengi wanakubaliana nae ni Lebron James. Ana sifa za kipekee zinazo mfanya kuwa mchezaji wa kipekee. Wa nguvu kubwa, mwilini, ujuzi wa kipiga pointi, kuruka kwa urefu na uwezo wa kuongoza timu. Ameonyesha udhabiti mkubwa kwa miaka mingi. Akicheza kwa viwango vya juu katika NBA na ameshinda tuzo nyingi za MVP.

Kazi ya au masomo yangu yanahusiana na kujifunza na kufundisha pamoja na kufanya tafiti na kuchambua taarifa katika masomo. Napenda kujifunza kuhusu sayanzi, teknolojia, historia na lugha kwani inanisaidia kuelewa dunia kwani kwa undani zaidi. Shuguli za masomo zinahusisha kusoma vitabu, kufanya mazoezi, kuandika ripoti na kujibu maswali ya kufikiri kwa kina. Kazi yangu kwa upande mwingine ni kusaidia wengine kuelewa mambo magumu, kutoa ushauri na kutatua matatizo kwa uwazi na haraka.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango pale inapowezekana. Hii si kwa sababu ya lazima, tu. Bali pia, ni njia ya kusaidia wengine, kushirikiana na jamii na kuonyesha shukrani kwa kile ninacho. Michango inaweza kuwa ya kifedha, chakula, mavazi, au wakati wengine, kusaidia miradi ya kijamii.

Asubuhi hii, niliamka mapema, nikafanya mazoezi kidogo ya mwili, ili kuamsha nguvu na kujiandaa kwa siku. Baada ya hapo, nikaosha uso na kujianda. Kisha, nikanywa chai ya asubuhi huku nikipanga mipango ya siku. Pia, nilitumia muda huo kidogo kusoma habari na baadhi ya maandiko ya kielimu ili kuingeza ujuzi wangu. Asubuhi hio ilinisaidia kuanza siku kwa utulivu, nikiwa na umakini na nguvu za kukabiliana na majukumu yote ya siku hio.

Mnyama ninayependa kufuga ni mbwa. Ningependa kumfuga kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa, rafiki na mlinzi mzuri wa nyumbani. Mbwa pia ni mchangamfu na hupenda kucheza. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha nyumbani. Ningependa kumtunza vizuri kwa kumpa chakula bora, kumpeleka matembezi na kumfundisha nidhamu. Zaidi ya hayo ningependa kuwa na mbwa kwa sababu hutoa urafiki wa dhati na hufanya mtu ajisikie kuwa na mwenza wa karibu kila siku.

Ili kushirikiana na timu, mimi ufanya mambo kadhaa muhimu. Ili kuhakikisha tunafanya kazi kwa ufanisi pamoja. Kwanza, usikiliza mawazo na maoni ya mwenzangu ilikuwelewa kila mtu anacho changia. Pili, nashirikiana kwa uwazi na kutua tarifa, kupanga majukumu na kuhakikisha kila mtu anajua wajibu wake. Tena, nashirikiana katika kutatua matatizo kwa pamoja.

Ndiyo, napenda kuenda pwani, napendezwa na hewa safi ya baharini, sauti ya mawimbi na utulivu unao patikana huko. Kutembea ufukweni, kutazama machweo ya jua na kuhisi upepo wa baridi, hunisaidia kupumzika na kupunguza mawazo. Pia, napenda vyakula vya baharini na fursa ya kujifunza kuhusu utamaduni wa watu wa pwani. Kwangu, kwani ni mahali pa kupumzika, kutafakari na kujifurahisha.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu nilie ninae muamini sana na ninae jisikia huru kuwa mimi mwenye nikiwa nae. Tunashirikiana mawazo, ndoto na changamoto bila hofu ya kuhukumiwa. Kana nipa ushauri, wakweli, unisikiliza ninapo itaji kuzungumza na hunikumbusha nguvu zangu ninapokata tama. Tunapenda kucheka pamoja kushirikiana katika shuguli ndogo ndogo kama kutembea au kunywa chai.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni rahisi, lakini muhimu sana kwangu. Asubuhi, napenda kuanza siku kwa kikombe cha chai ya moto. Mara nyingi, chai ya maziwa ili kuamsha mwili na akili. Ninapoinywa chai, huchukua dakika chache kukaa kimya nikitafakari au kupanga mambo ya siku. Wakati mwingine, haswa mchana au alasiri. Ninaweza kunywa kahawa ili kuongeza nguvu na umakini haswa ninapokuwa na kazi nyingi. Sipendi kunywa sana, napenda kiasi ili nisiwe na wasiwasi. Utaratibu huu hunipa utulivu, muendelezo na hisia ya kuanza na kuendeleza siku vizuri.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali penye hadithi nyingi na kumbukumbu za kipekee. Ni mji uliokuwa ukichangamka asubuhi mapema, jua linapochomoza, juu ya paa za nyumba huku sauti za watu zikianza kusikika. Wauzaji wakifungua maduka, watoto wakijiandaa kwenda shule, na ndege wakiruka angani. Barabara zake hazikuwa kubwa sana, lakini kila kona ilikuwa na simulizi lake. Uwanja tulipochezea mpira, duka la jirani lililotuuzia peremende na mti mkubwa uliokuwa kivuli cha mapumziko na hadithi za wazee.

Mazoezi yangu ya kila siku ni ya kawaida, lakini yenye manufaa, kila asubuhi, huanza kwa kunyoosha mwili kwa dakika chache ili kuamsha misuli. Baada ya hapo, nafanya mazoezi mepesi kama kukimbia kidogo, kuruka kamba, au matembezi ya haraka kwa takriban dakika ishirini au thelathini. Wakati mwingine, huongeza mazoezi ya nguvu kama push-ups, sit-ups na squats ili kuimarisha mwili, jioni napenda kutembea tena kufanya mazoezi ya kupanua. Ya kupumua ili kupunguza msongo wa mawazo.

Utaratibu wangu wa jioni ni wa utulivu, na husaidia kumaliza siku vizuri. Mara nyingi, huanza baada ya kazi, au masomo kwa kupumzika kidogo. Ni kisoma kitabu au kusikiliza muziki wa upole. Baada ya hapo, huandaa chakula cha jioni. Mara nyingine, nikishirikiana na familia au marafiki, baada ya kula, ninapenda kutafakari, au kuandika dayari. Ili kupanga mawazo, na mambo muhimu ya kesho.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vinavyochekesha kwa utata wake au kejeli ya kirafiki. Kwa mfano, hadithi zenye ucheshi, video za vichekesho au maneno ya marafiki wakiigiza au wakicheka pamoja, hufanya nishangilie. Pia, kuona watu wakifurahia au kufanya mambo kwa namna ya vichekesho bila kuumiza wengine kunifanya nicheke.

Mimi napendelea shati zaidi kuliko tishati. Shati linaonekana rasmi kidogo, linafaa kwa kazi au mikutano, na mara nyingi hutoa hisia ya kupendeza na utulivu. Hata hivyo, tishati pia ni nzuri wakati wa kupumzika na kufanya shughuli za kawaida nyumbani au nje. Kwa sababu ni nyepesi na rahisi kuvaa. Kwa ujumla, napendelea shati kwa sababu linaongeza mtazamo mzuri na linaendana na hadhi nyingi.

Mchezo ninao upenda zaidi katika olimpiki, ni mbio za masafa marefu, hasaa mbio za mita elfu tano hadi elfu kumi. Napenda mchezo huu kwa sababu, unaonyesha uvumilivu, nidhamu, na nguvu za akili. Wanariadha hulazimika kuthibiti pumzi, kasi, na mawazo yao kwa muda mrefu. Jambo linalovutia sana. Pia, ninapenda kuona wanariadha kutoka nchi mbali mbali, wakiwemo wa Afrika wengi, wakishindana na bidii na heshima.

Ninajifuraisha wakati wa furaha kwa njia mbalimbali, ambazo hunifanya nijisikie tulivu na kushirikiana na wengine, napenda kucheka kuzungumza na marafiki au familia na kushiriki katika matukio mazuri. Mara nyingine, uchukua muda kusikiliza muziki, kucheza michezo au kutazama filamu ili kuongeza furaha. Pia, napenda kutembea au kukaa nje ilikuwa patana na mazingira.

Mimi napendelea chakula kisicho na mafuta mengi, napenda chakula kilicho safi, chenye lishe na rahisi kumengenya, kama mboga, matunda na nafaka. Hata hivyo, mara nyingine, huonja na kupenda chakula, vyakula vyenye mafuta kidogo, ili ladha itofafutiane. Lakini si mara nyingi, chakula kisicho na mafuta kinanifanya mwili kuwa na afyq njema, inanipa nguvu, na kunifanya nijisikie mwepesi.

Chumba changu cha kulala ni mahali patulivu na faraja. Kina ukuta wa rangi tulivu inayo pumzisha macho na kuna kitanda kilicho na godoro laini na makapeti madogo yanayo ongeza faraja kwenye kona moja kuna kabati la nguo na rafu ndogo ya vitabu na dirisha linalo ingiza mwanga wa asili na hewa safi. Pia kuna taa ya upole iliyo tolewa kwa jioni ili kusaidia kupumzika.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwanjia ya uwazi, heshima na ushirikiano. Mara nyingi, hutumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu au ujumbe mfupi ili kuhakikisha kila mmoja naelewa majukumu yake. Napenda pia kushirikiana katika kupanga kazi, kutoa maoni na kusikiliza maoni ya wenzangu ili kupata suruhisho bora kwa changamoto zinazo jitokeza.